Unapenda kucheza au kutazama michezo michezo nisehemu muhimu sana katika maisha ya binadamu michezo husaidia kuburudisha mwili na akili Imalisha afya na pia michezo uleta fulaha na mshukamano kati ya wata upande wangu Napenda michezo Lakini napenda kucheza na pia kutazama michezo yenyewe kulingana na muda na mazingila niliopo Kwanza kabisa napenda kucheza michezo Kwa sababu unifanya nijisikie mwenye fulaha na nguvu michezo hunisaidia kuondoa uchovu na mawazo mengi nilio kuwa nayo Napocheza michezo mwili wangu upata mazoezi damu uzunguka vizuri na akili hupumzika vizuri Hii unifanya nijiskie mchangamfu zaidi Ata baada ya michezo kuisha miongoni mwa michezo ninaopendelea kucheza zaidi ni ile inaohitaji ushirikiano na watu wengine michezo kama iyo hunifundisha kufanya kazi kama timu kuheshimiana na kusaidiana Kupitia michezo nimejifunza nizamu, subila, na namna ya kukubali, ushindi na kushindwa michezo hunifundisha kuwa maisha si kushinda tu kila wakati mbali ni kujifunza kutokana na changamoto tunazo pitia mbali na kucheza napenda pia kutazama michezo kutazama michezo hunipa burudani kubwa sana Asa ni napotazama mashindano makubwa au timu nayoioenda ninaapokuwa ni kutazama michezo unipa msisimuko wa fula na wakati mungine uzuni lakini yote haya sehenu ya burudani ya michezo tazama michezo unisaidia pia kujifunza mbinu na maarifa mapya Uwa naangalia jinsi wachezaji wanavocheza jinsi wanavoshirikiana na jinsi wanavozibiti plesha zao Hii unisaidia hata ninapocheza mimi mwonyewe kwa sababu nachukua yale yote mazuri na kuyatumia katika mchezo wangu na pia kutazama mchezo unileta karibu na watu wengine Mara nyingi michezo utazama kwa pamoja na hii uongeza mshikamano na ufanya mazungumzo yawe ya kufurahisha zaidi Mchezo hunganisha watu bila kujali tofauti zao Hata hivo, si kila wakati napata nafasi ya kucheza mchezo Wakati mwingine, ratiba, za kazi, hunifanya, nikose, muda, wa kucheza katika hali kama hiyo, utazama mara nyingi na tazama mchezo kama njia Mbada ya kuendelea, kufurahia mchezo bila kuchoka sana Kwa ujumla napenda michezo kwa sababu hunipa burudani afya na mafunzo mbalimbali ya maisha kucheza michezo kuni hunifanya nijisikie hai na mwenye nguvu Wakati kutazama michezo hunipa fulaha na msisimuko Kwangu mimi michezo si kupoteza muda, bali ninnjia ya kujenga mwili, akili na mahusiano mazuri Kwa kumalizia, napenda kusema kuwa michezo ina nafasi kubwa katika maisha yangu iwe ni kucheza au kutazama mchezo hunifanya nijisikie vizuri na hunisaidia kuhishi maisha yenye uiyano na furaha.

Unapata abari wapi? Abali ni sihemu muhim sana katika maisha yetu ya kila siku ya binadamu. Kupata abali, utusaidia kujua kile kinachuendelea katika jamii, nchi na dunia kwa ujumla. Abali, utusaidia kufanya maamuzi sahi. Uongeza, uelewa na kujipanga vizuli katika maisha. Kwa upande wangu, napata abali kutoka mbalimbali. Kulingana na muda, mazingila na aina ya abali ninazoitaji. Chanzo kimoja kikubwa, cha abali ninachopata kila siku ni redio. Redio ni njia rahisi ni njia raisi na raisi kupatikana, na inawezwa sikilizwa popote. Iwe umbani, kazini au njiani, napenda kwa sababu unipa abali kwa ala Asa abali za asubui, jioni kupitia redio, upata taarifa za kitaifa hali ya hewa, usalama na maswala ya kijamii. Pia napenda vipindi vya mijadala ambavyo unisaidia kuelewa mitazamo fauti chanzo kingine ja abali ninacho t tumia sana ni television. Kupitia television au tv, napata abali zenye, picha naz zinazoonyesha video. Jambo jambo hili linanisaidia kuelewa vizuri zaidi. Kinachuendelea. Kuona picha za matukio kuona picha za video unifanya nijisikie kama nipo karibu na tukio renyewe. Television au TV pia unipa abali mbalimbali, kama abali za siasa uchumi, michezo na matukio yakimataifa. Pia uongeza uelewa wangu, kwa kuona maojiano na wachambuzi wa abali. Mbali na vyombo vya abali vya kawaida, pia, napata abali nyingi kupitia simu yangu ya mkononi. Nikimaanisha sima phone. Na internet. Mitandao ya kijami kama vile YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp au majukwaa mengine, unipa abali kwa alaka sana. Abali hizi ufika muda ule ule tukio linapotokea. Ata ivo, uwa makini sana ninazo ni abali ninazuzipata mtandaoni, kwa sababu, si abali zote za mtandaoni ni za kweli. Na uwa najithahidi kuchuja abali na kuzisibitisha kabla kuziamini au kuzisamba pia apenda kusoma magazeti. Asa ninapoitaji abali za kina, magazeti unipa nafasi ya kusoma kwa utulivu, kuelewa vizuli, mada mbalimbali, kupitia magazeti napata maelezo ya kina kuhusu maswala ya kijamii ya kiuchumi na kisiasa. Kusoma magazeti unisaidia pia kuboresha ruga na kuongeza msamiati wangu. Anzo kingine muhimu cha abali ni watu nyewe, kupitia mazungumzo mbalimbali ya ndugu, maafiki na jamaa au familia. Au watu kazini napata abali nyingi kuhusu ambo aenendelea karibu nami. Abali hizi unisaidia kuelewa ali ahisi ya maish ya watu, changamoto wana.

Mboga gani unazopenda kula? Mboga gani unapenda kula? Mboga nazopenda kula ni mboga za majani. Mboga za majani ni sehemu muhimu sana ya chakula cha kila siku. Mboga husaidia kuimarisha afya ya mwili. Hunipa vitamini na husaidia kuwa na nguvu. Kwa upande wangu, napenda kula mboga za majani mbali mbali Lakini, kuna mboga fulani nazopendelea zaidi kuliko nyingine Kwa sababu, ya ladha yake, faida zake za kiafya, jinsi zinavo zinavyojifanya, nijiskie baada ya kula mboga ninaoipenda sana, ni mchicha, mboga maboga Napenda mchicha na mboga maboga kwa sababu ni rahisi kupatikana na pia ni rahisi kupikwa mchicha na mboga maboga vina ladha nzuri sana unapopikwa vizuri hasa ukiandaliwa kwa vitunguu, nyanya na mafuta kidogo mboga hii, mboga hizi hunifanya nijiskie nimeshiba vizuri na hunipa nguvu Pia nimejifunza kuwa mboga za majani na mchicha una vitamini nyingi ambazo husaidia mwili wangu kuwa na afya njema mboga nyingine naipenda ni kabichi Kabichi inawezwa kupikwa kwa njia mbali mbali kama kukaangwa au kuchemshwa Ninapenda kabichi kwa sababu ina ladha laini na uchanganyikaji wake vizuri na chakula vingine, kama wali au ugali, kabichi pia hunisaidia mengenyo wa chakula tumboni kwangu. Jambo mu ambalo ni muhimu kwa afya ya mwili wangu. Pia napenda kula spinach. Mboga hii ni nzuri sana kiafya na husaidia kuongeza damu mwilini. Napokula spinach mwili wangu uhisi una nguvu zaidi ingawa wakati mwingine ladha yake huwa kali kidogo Napenda sana kwa sababu najua inasaidia afya yangu mboga za asili kama kisamvu matembele au mlenda au spinach Ninazipenda mboga hizi zinanikumbusha maisha kijijini na vyakula vya asili Zinavopikwa vizuri huwa na raha za kipekee na hunifanya nijiskie karibu na tamaduni zetu mboga za asili pia ni nzuri kiafya na husaidia mwili kupambana na magonjwa sababu kubwa inaonifanya nipende kula mboga za majani ni kwa sababu ninajali afya yangu mboga hunisaidia kuwa na kinga nzuri ya mwili hunifanya nisiugue mara kwa mara hunipa nguvu ya kufanya kazi zangu za kila siku na pia, mboga mboga hunisaidia kuwa na mfumo mzuri wa mengenyo wa chakula Kwa upande mwingine nimejifunza kuwa, kula mboga ni tabia nzuri ya maisha mboga ni chakula cha asili ambacho hakina madhara mengi kwa mwili kama vyakula vingine ulivosindikwa sana na pia mboga ni nafuu na hupatikana ki urahisi katika.

Umewahifikiria kuanzisha biashara yako Ndio, nimewahifikiria sana kuanzisha biashara yangu mwenyewe Wazo la kuwa na biashara yangu, linanipa hamasa kubwa Kwa sababu, biashara uhumwewezesha mtu kujitegemea, kufanya maamuzi yake mwenyewe na kujijenga maisha kulingana na malengo yake Ingawa, si jambo rahisi kuanzisha biashara ni ndoto ambayo vijana wengi wanayo Ikiwemo mimi, nafikiria kwa kina zaidi Kwani, kwanza kabisa sababu ya kubwa inayonifanya nifikirie kuanzisha biashara yangu ni kutaka kujitegemea kiuchumi biashara hunipa nafasi ya kutengeneza kipato changu bila kutegemea mtu au ajira ya moja kwa moja na pia uhuru wa kupanga muda wangu na kufanya kazi kwa bidii kulingana na malengo yangu binafsi na pili, biaashara hunipa nafasi ya kutumia vipaji na mawazo yangu Kila mtu ana uwezo wake na kipaji chake Lakini, si kila mtu anapata nafasi ya kuvitumia kikamilifu Kupitia biashara yangu mwenyewe naweza kubuni kuleta huduma au bidhaa mpya na kutatua matatizo yanayo wakabili watu katika jamii Hii hunifanya nijisikie nina changamoto muhimu katika jamii hata hivyo nimegundua kuwa kuanzisha biashara kuna changamoto nyingi changamoto kubwa inayowakumba vijana wengi na mimi mwenyewe ni mtaji wa kuanza Si rahisi kupata fedhaa za kuanzisha biashara hasa kwa sisi vijana na pia kuna changamoto ya kukosa uzoefu pa biashara hofu ya kushindwa na ushindani mkubwa sokoni changamoto hizi hunifanya nifikirie kwa makini kabla kuanza Licha changamoto hizo bado ninaamini kuwa kila mafanikio huanza na hatua ndogo na nimejifunza kuwa ni muhimu kujifunza kwanza, kuuliza na kupata ushauri kutoka kwa watu waliopitia njia hiyo. Na pia ni muhimu kuanza na biashara ndogo inayolingana na uwezo uliopo. Badala kusubiri mtaji mkubwa ambao huenda usipatikane kiurahisi, anza na kile ulichonacho. Na zaidi ya hayo kuanzisha biashara hunifundisha nidhamu, subira na uvumilivu biashara si safari ya siku moja Bali ni mchakato unaohitaji muda na juhudi na kujifunza kutokana na makosa Kupitia biashara mtu hujifunza kuwahudumia watu, kusimamia fedha na kufanya maamuzi.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku Kwa maisha ya sasa, mtandao umekuwa sehemu muhimu sana ya shughuli za kila siku kwa upande wangu, ninatumia muda mwingi mtandaoni Kwa sababu, kazi yangu kubwa inategemea mtandao mtandao si tu kwa ajili ya burudani bali ni sehemu ya kazi mawasiliano na kujifunza mambo mapya kwa wastani. Ninatumia masaa mengi mtandaoni kila siku. Asubuhi ninapoamka mara nyingi uanza kwa kuangalia mtandaoni ili kujua ratiba ya siku. Ujumbe muhimu au kazi zinazohitajika kufanywa kwa siku hiyo. Hii hunisaidia kujipanga mapema na kuanza siku mpya nikiwa na mweleko mzuri katika muda wa mchana hutumia mtandao kufanya kazi zangu ku kazi yangu ya mtandao hunihitaji kuwa na internet kuwasiliana, kutuma au kupokea kazi kujifunza mbinu mpya na kutafuta taarifa muhimu kwa hio muda mwingi ninaotumia mtandaoni ni wa kazi, si wa kupoteza muda. Napokuwa kazini, mtandaoni huwa makini kuhakikisha. Muda wangu unatumika kwa ufanisi. Mbali na kazi, natumia mtandao kujiongezea maarifa. Napenda kusoma makala, kuangalia video YouTube mbalimbali zinazotoa elimu. Au kujifunza ujuzi mpya. Unaohusiana na kazi yangu ya kitaaluma mtandao pia hunipa nafasi ya kujifunza bila mipaka na hunisaidia kukua kitaaluma na kiakili hata hivo simu muda wote ninaotumia mtandao ni wa kazi Kuna wakati hutumia mtandao kwa mawasiliano na burudani huwa nafuatilia marafiki familia na kutazama mauzui ya burudani ili kupumzisha akili na hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na kazi Licha ya kutumia muda mwingi mtandao hujitahidi kueka uiano nzuri Najua kuwa kutumia mtandao kupita kiasi bila mpangilio kunaweza kuchosha akili na mwili Ndiyo maana hujipangia muda wangu wa kupumzika kusimama au kufanya shughuli za nje ili kupa mwili akili na mapumziko Pia ninajifunza kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii kwa sababu kazi yangu ipo mtandaoni ni rahisi sana kupoteza muda bila kujua Hivo, ujitahidi kutofautisha kati ya muda wa kazi na muda wa burudani ili nisiadhiri uzalishaji wangu Kwa ujumla, naweza kusema kuwa Ninatumia muda mwingi mtandaoni kwa siku Kwa sababu ya kazi yangu Ninajitahidi kutumia muda huo kwa malengo yenye manufaa kwangu mtandao ni chombo cha kazi cha kujifunza na cha kujiendelea na si cha kupoteza muda tu kwa kumalizia matumizi ya mtandao yamekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku ingawa natumia masaa mengi mtandaoni hujitahidi kuhakikisha kuwa muda huo unaleta tija maendeleo na manufaa katika maisha ya sasa na ya.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuli? Ni wakati gani wa siku ninafanya kazi vizuli zaidi? Asante kwa kunipa nafasi ya kuzungumzia leo. Leo ningependa kushiliki uzoefu wangu kuhusu. Ni wakati gani wa siku ninafanya kazi vizuli zaidi? Asa kwa sababu kazi yangu ni ya mtandao. Kama na vyojua, kazi za mtandaoni zinaitaji ni zambi nafsi, mipango, mizuli, ya muda na kujitambua ili kupata matokeo bola. Kwa pande wangu nimegundua kuwa, si kila saa siku ninafanya kazi kwa ufanisi ule ule. Kuna nyakati ambazo akili inakua makini sana na kuna nyakati ambazo mwili na mawazo yanakua ya mechoka. Kupitia uzoefu wangu wa kila siku nimejifuza kutambua muda unaonifaa zaidi kufanya kazi ni asubu asubui ni muanzo wa siku Kwa watu wengi asubui uwa nanguvu mpya Mimi pia asubui napenda kuamka mapema kuyandaa kupanga kazi za siku Mataivu, kwa kazi yangu ya mtandao, asubui utumika zaidi kupanga na kuanda mikakati. Ni muda mzuri wa kupanga kazi siku, kuangalia ujumbe na barua pepe mpya, kuweka marengo ya kile nitakachokifanya. Lakini, sima zote asubui ndiyo muda ninapfanya kazi ngumu sana. Kwa sababu wakati mwingine akili bado inajiandaa kuingia kwenye mzunguko wa kazi mchana mchana maranyingi hua na changamoto Baada ya kula chakula mchana mwili hupunguza kazi kidogo makini unapungua na wakati mungine usingizi mdogo ujitokeza upande wangu mchana utumika kufanya kazi nyepesi kama kujibu maoni au DM kwenye mitandao ya kijami kuangalia takuimu za kazi Kulekebisha vitu vidogovidogo uo siyo muda mzuri sana wakufanya kazi Zinazoitaji umakini mkubu Lakini bado ni muda muhimu katika kukamilisha majukumu madogo Yoni, yoni ni wakati mzuri wakupumzika kidogo na kuyanda upya Baada ya kupumzisha akili Wanza kurudi Guvu kwa kazi ya mtandao Yoni ni muda mzuli wa Kwa anda mazui Kupanya utafiti kupanga kazi nza kesho Lakini bado Sijioni tu ndiyo kilele cha kwa nisi wangu usiku ndiyo muda ninaofanya kazi vizuli zaidi Kwa upande wangu usiku ndiyo wakati ninaofanya kazi vizuri zaidi usiku kuna kuwa na utulivu mkubwa kelele zinapungua, simu hazipigi mara kwa mara Hakuna meseji zozote kwenye simu na akili inakuwa hulu kufikilia Kwa kazi mtandao utulivu ni muhimu sana usiku ninaweza kuandaa mauzui kwa makini mkubwa kufanya kazi za ubunifu bila usumbufu wawote kujifunza kwangalia kozi au mafunzo mtandaoni kufanya maamuzi kuhusu biyashara au kazi yangu usiku unipa na fasi ya kufikilia kwa kina kupanga mikakati mipya na kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Unapenda kujifunza mambo mapya. Vipi? Leo ningependa kushiriki mawazo yangu kuhusu namna ninavyoweza kujifunza mambo mapya Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha kila mmoja wetu. Kujifunza ni silaha muhimu ya maisha kwa sababu. Inatufanya tuwe na uelewa na kutubukia changamoto na kufanikisha ndoto zetu Mimi ni mtu ambaye napenda kujifunza kila siku Sio lazima niwe shuleni au chuoni ili kujifunza Kila kitu kinaweza kuwa somo mambo mapya huweza kuwa mbinu mpya ya kufanya kazi Ujuzi wa mtandao au kompyuta, sayansi au teknolojia mbinu za biashara au kujitengenezea kipato ujuzi wa kijamii au kila siku Kwa hivo kila siku ni fursa ya kujifunza kitu kipya na mimi huchukua fursa hiyo kwa makini namna ninavyopendelea kujifunza Kuna njia nyingi ninazopenda kutumia ili kujifunza mambo mapya au ujuzi na baadhi ya njia hizo ni kama zifuatazo njia ya kwanza kupitia vitabu na makala napenda kusoma makala zinazohusiana na maswala ninayopenda au yale ambayo ni muhimu kwa mandeleo yangu kusoma hufungua akili yangu kwa mawazo mapya hunitia motisha ya kufanya mambo kwa njia bora zaidi na kupanua ujuzi wangu na njia pili ni kupitia mitandao ya kijamii na kozi mbalimbali za mtandaoni Kwa kuwa kazi yangu ni ya mtandaoni Napenda kutumia kozi za mitandaoni na video mbalimbali zinazotoa elimu mitandao ya kijami pia hutoa mwanga mpya Unaweza kujifunza mbinu za biashara, uandishi, sanaa, teknolojia na mengi zaidi Hii inafanya kujifunza kuwa rahisi na kwa kuvutia na njia ya tatu ni kupitia mazungumzo na wengine. Napenda pia kwa kuzungumza na watu wenye ujuzi. Wanaweza kwa marafiki, walimu, au watu walio kuwa na uzoefu wa maisha. Mazungumzo haya hufungua akili yangu. Hunipa mtazamo mpya na kunifundisha kuwa. Kila mtu ana kitu cha kipekee, cha kushiriki Kupitia jaribio na makosa Mara nyingine njia bora kujifunza ni kufanya kitu mwenyewe Kupitia jaribio na makosa na pata uzoefu wa moja kwa moja hii njiia ambayo si rahisi sana kila mara Lakini ni bora kwa sababu unajifunza kwa kina na kwa usahihi wa hali halisi Kila wakati ninapojifunza Kitu kipya najisikia kuwa na furaha kuwa mtu mwenye tabasamu kuongeza maarifa kuwa na msisimko Kwa sababu najua Ujuzi huu unanifanya na unaweza kubadilisha maisha yangu ujasili napata ujasili Kwa sababu kujua kitu kipya kunanifanya niwe na uwezo wa kushughulikia changamoto Njifunza kwa tupa motisha na kuendelea mbele Hata pale napokutana na.

Unalinda falaga yako vipi mtandaoni Leo ningependa kushiliki mawazo yangu kuhusu namna ninavyolinda falaga yangu mtandaoni Jambo ambalo ni muhimu sana katika zama hizi za teknolojia na mtandao Kwa kweli maisha ya mtandao yametufanya tuwe karibu zaidi na watu na dunia kwa ujumla Lakini pia yameleta changamoto kubwa kusu falaga na usalama wetu Falaga ya tandao ni kujilinda kwa usalama wa taarifa zako binafsi kama vile Jinalako halisi anwani yako namba za simu au baruapepe picha zako binafsi na elezo mengine ya naweza kukutambulisha kujilinda ni muhimu kwa sababu Hakuna mtu anayetaka taarifa zake binafsi zitumike vibaya. Katika ulimwengu huu wa mtandao, kila mtu unachoshiriki na kila kitu unachoshiliki inaweza kuonekana na watu wengine. Na hivyo basi, kuwa makini ni lazima na ni muhimu sana. Namna ninavyolinda faragha yangu mtandao. Kuna njia kazaa ninazozitumia ili kulinda falagayangu mtandaoni Nabazi yake ni kama ifuatamo njia ya kwanza ni kuwa makini na kitu unachoshiriki Kila kitu na choshiliki mtandaoni uchunguza manachunguza mara mbili Sikushiliki kitu binafsi kama vile Anwani yangu namba za simu maelezo ya kifamilia Badala yake napenda kushiliki mambo ya juma au maeneo ya naumasicha wengine bila kufichua taarifa zangu binafsi kwa kutumia nenosili kari Nenosili la akaunti zangu Nila kipekee na ngumu kubashiliwa na pia na kumbuka kubadilisha nenosili hilo Mala kwa mala Hii husaidia kulinda akauntizangu zidi ya watu wasio na hatia na zidi ya watu wanochagua sehemu na marafiki wa kuamini Napenda kukisha kuwa marafiki wangu wa mtandaoni ni watu ni naowaamini kubali marafiki wasiojulikana kuona taarifa zangu binafsi Hii inahakikisha kuwa inafulaha na usalama wakati nikitumia mtandao kutumia program na vifa salama napenda kutumia program na vifa salama Mbavo vina kinga za usalama kama vile antivirus, firewall, pia na shusha update mara kwa mara kuzuia mashambulizi ya mtandao kuepuka, kueleza, maelezo yangu binafsi wakati wanaotakiwa Wakati mwingine, mtandao huuliza taarifa binafsi Napenda kuwa makini na hayo maurindo Sikushiliki habari muhimu kama vile namba za banki, picha, binafsi au password za akaunti zangu.

Unakunywa maji mangapi kwa siku Leo ningependa kushiliki mawazo yangu kuhusu Nikiasigani cha maji ninakunywa kwa siku Jambo ambalo lina umuhimu mkubwa katika afya zetu na maji nisemu muhimu ya maisha Kwani mili yetu inaitaji maji ili kufanya kazi vizuri kudumisha afya kutufanya tuwe na nguvu kwanini maji ni muhimu? Maji ni kitu ambacho mili yetu haiwezi kuhishi bila maji ni muhimu kwa sababu husaidia mwili kutoa takataka na sumu na husaidia mengenyo wa chukula usaidia kudumisha joto lamwili husaidia vozi na nywele kuwa zenye afya husaidia akili kufanya kazi vizuri kwa hivyo kunywa maji sia halitu Bali ni kazi muhimu ya kila siku ni kiasigani cha maji ni nacho Kila siku napenda kuhakikisha ni na kunywa Takriban glass nane hadi kumi za maji ambazo ni takriban litambili hadi litambili na nusu kiasi hiki kena saidia kudumisha mwili wangu Kua na unyevu no itajika wakati mwingine ni kua na shughuli nyingi au mvua na ongeza kiasi cha maji ili kuhakikisha mwili wangu unafanya kazi vizuri na amna ninavyo panga kunywa maji kuzima kupitia uzoefu wangu nimejifunza kwamba kujipanga ni muhimu kunywa maji kwa kiwango chakutosha Hapa ni baadhi ya mbinu ni nazotumia mbinu ya kwanza ni kunywa maji asubuni Napenda kwanza siku yangu kwa glasi ya maji Hii usaidia kuamshamwili na kwanza mchakato wa mingenyo wachakua mbinu ya usaidia mwili kwanza kusahidisha zungu na mbinu ya pili ni kuhinywa maji kila baada saa naweka kumbukumbu ya kunywa maji kila baada saa moja au mbili Hii usaidia mwili usikose maji hunisaidia kuwa na nguvu Mara nyingine napenda kutumia chupa ya maji yenye arama za muda Iri nijue na paswa kunywa lini kunywa maji kabla na baada ya kazi nguvu Wakatu wa kufanya kazi nyingi Asa za mtandao au za mwili Napenda kunywa maji kabla na baada ya kazi husaidia mwili kuwa na nguvu na kuondoa.

Je, unapenda kuangalia nyota? Ndio, napenda kuangalia nyota. Hasa wakati wa usiku. Ambapo anga, linakua tulivu na giza. Kuangalia nyota, hunipa hisia ya pekee. Ambayo ni vigumu kuielezea kwa maneno. Ni wakati ambao, hunifanya nisimame kidogo. Nisahau shughuli za kila siku na kutafakari maisha kwa upana zaidi Kila ninapotazama nyota hujikuta nikifikiria ukubwa wa ulimwengu na nafasi ndogo nilio nayo kama binadamu nyota zinang'aa kwa utulivu mkubwa na mwanga wake hunifanya nijisikie mtulivu moyoni kuangalia nyota hunisaidia kupunguza mawazo mengi na msongo wa mawazo uliokusanyika siku nzima. Napenda kuangalia nyota nikiwa peke yangu au nikiwa na watu ninaowapenda. Wakati mwngine napenda kukaa nje usiku. Nikitazama anga kwa muda mrefu bila, bila haraka. Wakati mwingine nikiwa na rafiki au ndugu. Kuangalia nyota, hufungua mazungumzo mazuri. Kuhusu maisha, ndoto na mstakabali. Kuangalia nyota, hunikumbusha pia ndoto zangu. Kuna wakati, najiuliza. Nilikotoka, nilipo sasa na ninapokwenda. Nyota, unipa matumaini. Kwamba, licha ya changamoto za maisha, bado kuna uzuri mwingi duniani, na nje ya dunia pia. Hunifanya pia niamini kuwa kila mtu ana nafasi ya kung'aa kwa wakati wake. Pia napenda kuangalia kwa sababu hunifundisha subira. Nyota hazikimbizi, haziangali, bali huenda kuwepo kwa utulivu wake. Hii hunifanya nijifunze kuishi maisha kwa utulivu zaidi bila haraka nyingi ila tu kwa imani.

Unawakaribisha wafanya kazi wapya. Vipi, kuwakaribisha wafanya kazi wapya ni jambo muhimu sana. Katika sehemu yoyote ya kazi. Njia unawapokea wafanya kazi wapia inaweza kuamua. Jinsi watavyo jisikia. Jinsi watavyo jifunza kwa haraka. Na jinsi watavofanya kazi wa ufanisi. Kwa upande wangu unaminikuwa napokezi mazuli hujengwa mazingila ya kazi yenye amani heshima na ushilikiano Kwanza kabisa napokutana na mfanya kazi mpya uwanza kwa kumpokea kwa tabasamu na salamu za kirafiki salamu huondoa hofu na spas ambao mfanya kazi mpya anaweza kuwanao siku ya kwanza Mfanya ajisikie kuwa athaminiwa na nakaribishwa katika timu Baada salamu ujitambulisha na kumtambua mfanya kazi mpya kwa jina lake pia Umweleza kwa ufupi kuhusu mimi ni nani na jukumu langu katika sehemu ya kazi Hii humsaidia mfanya kazi mpya ajisikie yupo mahali salama na anajua ananza kwasiliana na nani hatua inayofata ni kumuelekeza mazingila ya kazi Mimi humtembeza sehemu balimbali ili ajue ofisi Vyumba muhimu na sehemu za huduma kama choo au sehemu ya mapumziko na pia humtambulisha kwa wafanya kazi wengine ili yaanze kujenga mahusiano mazuri mapema Hii umsaidia mfanya kazi mpya ajisikie mpweke na au asijisikie mgeni kwa mudamlefu na pia ninakikisha na mueleza mfanya kazi mpya majukumu yake kwa wazi na mueleza anachotarajiwa kufanya muda wakazi na kanuni za msingi za sehemu ya kazi Ninapenda kumuambia wazi kuwa Kana ulu wa kuuliza maswali Wakati wowote anapuhitaji msaada Hii humsaidia kujifunda kwa haraka punguza makosa yanayotokana na kutoelewa Zaidi ya hayo, nimi humtahidi kuwa na subira kwa mfanya kazi mpia Nafaahmu kuwa, kila mtu anahitaji muda kuzoea maivo, humtia moyo na kumsaidiaia pale na anapukosea badala ya kumkemea na kumuonya kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza na sio mwisho wa safari Pia napenda kuwapa wafanya kazi wapya motisha Uwa nawapa maneno ya faraja na kuha kikisha kuwa wanaweza kufanikiwa katika kazi ii hIi huongeza kujiamini kwao na kuwafanya wajisikie kuwa sehemu yatimu tangu mwanzo Kwa kumalizia kwa makaribisho wafanya kazi wapia Si jambo la kawaida tu Bali ni jukumu muhimu linalono itaji moyo umilivu, wa heshima na ushirikiano Mapokezi mazuri hujengwa kwa msingi imara wakazi bora Mhausiano mazuri na mafakio ya pamoja Ndiyo maana na jitahidi kwa kalivisha wafanya kazi wapia kwa njia, nzuri na heshima na yenye, moyo.

Jee, unasoma gazeti. Ndiyo nasoma gazeti. Ingawa si kila siku. Kusoma gazeti ni tabia muhimu sana kwa sababu hunisaidia kupata habari, kuongeza maarifa na kuelewa kinachoendelea katika jamii, nchi na dunia kwa ujumla. Gazeti ni moja wapo ya vianzo vya habari ambavo, bado vi na samani kubwa ata katika zama hizi za teknolojia Kwa sababu, kwanza kabisa napenda kusoma gazeti kwa sababu hUnipa habari zilizo andikwa kwa kina tofauti na kusikia habari kwa haraka kupitia mitandao ya kijamii gazeti hunipa maelezo ya kutosha kuhusu tukio fulani huwa na muda wakusoma taratibu na kufikiri na kuelewa ujumbe unao tolewa ninaposoma gazeti napenda kuanza na habari kuu habari hizi hunipa picha jumla ya mambo muhimu yanayo endelea Baada ya hapo husoma habari za jamii, uchumi, siasa na wakati mwingine miche Kila kurasa huniongezea uelewa wangu kuhusu maisha na changamoto zinazo wakabili watu kusoma gazeti pia kunaboresha lugha yangu Kupitia magazeti najifunza maneno mapya, misemo mipya na namna ya kuandika vizuri Hii hunisaidia hasa katika mawasiliano na hata katika masomo au gazeti hunifanya nipende kusoma na kuandika zaidi. Pia napenda kusoma makala au maoni yaliyoandikwa kwenye magazeti. Ka hizi hunifanya nione mitazamo tofauti ya watu kuhusu jambo moja Hii hunifundisha kufikiri kwa upana kuheshimu maoni ya wengine na kufanya maamuzi kwa kutumia akili badala ya miemko Ata hivo kuna wakati sipati muda kusoma gazeti la kalatasi kutokano na majukumu ya kia siku katika hali kama hiyo, mimi husoma magazeti ya mtandaoni Hii hunisaidia kuendelea kupata habari hAtapale ninapokuwa na muda mchache Lakini bado napenda zaidi gazeti la karatasi Kwa sababu hunipa utulivu na umakini zaidi wakati wakusoma Kwa upande mwngine kusoma gazeti hunisaidia kuwa na uelewa napata tarifa kuhusu haki zangu, wajibu wangu na maendeleo ya jamii Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kunipa uwezo wa kushiriki katika mijadara yenye maana Kwa kumalizia ndio na soma gazeti kwa sababu linafaida nyingi hunipa habari sahihi, huniongezea maarifa na hunisaidia kukuza uwezo wangu wakufikiri na kuwasiliana ingawa. Dunia leo imebadilika, teknolojia imekua, gazeti bado lina nafasi muhimu katika maisha yangu na katika jamii yetu.

Je, unapenda upepo au AC. Swali na kama anapenda upepo wa kawaida au AC. Ni swali linaonekana laisi, lakini lina maana kubwa katika maisha ya kila siku. Watu wengi hutumia njia hizi mbili. Ili kupunguza joto na kujisikia vizuri. Asa wakati wa hali ya hewa ya joto kari. Kwa upande wangu napenda vyote viwili Lakini kila kimoja na nafasi yake kulingana na mazingira niliopo na hali niliopo Kwanza kabisa napenda upepo wa kawaida Kwa sababu ni wa asili upepo hunifanya nijisikie uhuru, karibu na mazingira ninapotoka au ninapokaa nje au karibu na dirisha nahisi upepo unapuliza Najisikia mtulivu na mwenye amani upepo huja taratibu, hubadilika na hunifanya nijisikie vizuri bila presha, pia upepo hauna gharama yoyote ni zawadi ya asili ambayo kila mtu anaweza kuifurahia bila gharama yoyote upepo wa kawaida hunikumbusha maisha ya kijijini au nyakati za jioni ambazo jua linapozama wakati huo upepo huwa mwanana na wa kupendeza kusikika majirani akicheza kwa upepo au pazia likitikisika hunipa furaha ndogo lakini kweli kwa hiyo kwa upande wa hisia na utulivu wa moyo upepo wa kawaida hunishinda hata hivyo kuna nyakati ambapo upepo wa kawaida hautoshi Hasa wakati wa joto kali sana. Katika hali kama hizo, AC huwa na msaada mkubwa. AC hunisaidia kupunguza joto kwa haraka na kunifanya nifanye kazi au nipumzike vizuri. Haswa nikiwa ndani ya ofisi au ndani ya chumba kilichofungwa AC hufanya mazingira yawe ya rafiki zaidi kwa kazi na usingizi. Napenda AC kwa sababu hunipa udhibiti wa joto naweza kuchagua kiwango cha baridi nachotaka jambo ambalo si rahisi kwa upepo wa kawaida. Pia, AC hunisaidia kuzingatia kazi zangu bila kusumbuliwa na joto kali katika mazingira ya kazi, AC huongeza uzachaji na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Hata hivyo, sipendi kutumia AC muda mrefu. Sana, nimegundua kuwa matumizi ya AC kupita kiasi yanaweza kusababisha baridi au usumbufu wa kiafya. Pia AC hutumia umeme mwingi, jambo ambalo linaongeza gharama. Ndio maana napenda kutumia AC kwa kiasi na inapohitajika tu. Kwa ujumla, ninaona kuwa upepo wa kawaida na AC, yote vina faida zake. Upepo wa kawaida hunipa utulivu, hisia za asili na faraja ya bure. AC hunipa baridi ya haraka, uzibiti wa joto na mazingira, mazuri ya kufanya kazi. Kinachohitajika ni kujua wakati gani utumie kipi Kwa kumalizia siwezi kusema napenda kimoja pekee yake Napenda upepo wa kawaida Kwa faraja ya moyo na napenda AC kwa urahisi na ufanisi wake Kwangu mimi kutumia vyote kuna uiiano mzuri ndiko kuna kufanya maisha yawe yenye.

Unaenda mahali paibada mara ngapi? Ndiyo, mimi huenda mahali paibada mara moja kwa wiki. Siku ya juma ya pili. Kwangu mimi kuenda mahali paibada ni jambo muhimu katika maisha ya siku wa wingi wa siku ni nazoenda. Tabari kwa maana na samani ninayopata na kila ninapo kuenda. Kila jumapili ninapenda ninapoenda mahali na ibada ninaona kama nimuda maalumu wakupumzisha akili na loho. Baada ya wiki yenye shughuri nyingi kazi na mawazo mbalimbali kuenda mahali paibada hunipa na fasi ya kusimama kutafakari na kujikumbusha mambo muhimu ya maisha ni muda wakujitasimini na kurekebisha mienendo yetu kwaNgu mimi maramoja kwa wiki unatosha kunisaidia kukumbuka maadili mema, heshima, upendo na uvumilivu Mafundisho ni na yopata huniungoza katika maisha ya kila siku Asa katika mahusiano yangu na watu wengine hunisaidia kuwa mvumilivu, mnye nyekevu na mwenye matumaini Hata nina kutana na changamoto pia napenda kuenda mahali pa ibada siku ya jumapili Kwa sababu ni siku ambayo watu wengi hukusanyika kukutana na watu tofauti kusalimiana na kushirikiana Hii huimalisha mshikamano na kunifanya nijisikia nijisikie kuwa sehemu ya jamii kukutana na watu wengine, unaniongezea amani ya moyo Zaidi hayo, mahali paibada unipa nguvu ya kiroho, nyimbo na mafundisho hunijenga ndani yangu na kunipa moyo na kuendelea mbele hatakama huenda maramoja tukwa wiki, asali yake uendelea kuniongoza katika siku zote za wiki ni kweli kwamba kuna watu wanaenda mahali paibada mara nyingi zaidi Lakini naamini kuwa muhimu zaidi ni kile unachokichukua kutoka mahali hapo na kukitumia katika maishaha yako ya kila siku Kwangu mimi kuenda mara moja kwa wiki ni mwanzo mzuli wakuimalisha imani na mwenendo wangu Kwa ujumla kuenda mahali paibada maramoja kila jumapili hunipa utulivu mwongozo na matumaini mapya hunisaidia kwanza wiki mpya nikiwa na moyo ulojaa amani na nia njema Kwa kumalizia ndiyo naenda mahali paibada maramoja kwa wiki siku ya jumapili na muda huo na maana kubwa kana Sida ya siku bali ni thamani ya mafundisho na amani ni inayopata hiyo inayofanya kuenda mahali pa.

Je, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo. Nimewahi kufuga mnyama na uzoefu huo umekuwa wa umuhimu sana katika maisha yangu. Kufuga mnyama si tu kumlisha na kumtunza. Bali nikujifunza uwajibikaji, upendo subira. Mnyama hutegemea sana binadamu. Hivyo, anaefuga mnyama hujifunza kuwa makini na mwenye huruma. Nilivyofuga mnyama, jambo la kwanza nililojifunza ni uwajibikaji. Mnyama anahitaji chakula kwa wakati, maji safi, mazingira salama. Haijalishi kama mwenye mnyama yuko busy au amechoka, bado anatakiwa kumhudumiamnyama wake. Hili ilinifundisha kupanga muda wangu vizuri na kuweka kipaumbele katika majukumu yangu. Pia kufuga mnyama kulinifundisha upendo na huruma, Mnyama hawezi kuzungumz, lakini anaonesha hisia kupitia vitendo Kupitia vitendo, mnyama hawezi kuongea wala kuzungumza Anaonesha hisia kupitia vitendo nilijifunza kutambua anapokuwa nafuraha, njaa au wanapohitaji msaada ili nisaidie kuwa na moyo wa kujali zaidi Hata watu wengine, kufuga mnyama kulinipa furaha na burudani, kuna wakati nilipokuwa nimechoka au nina mawazo mengi Lakini nikikaa na mnyama wangu, nilihisi nafuu kucheza naye au kumtazama akifanya mambo yake, kulinisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya moyo. Hata hivyo, kufuga mnyama kuna changamoto pia, kuna gharama za chakula, matibabu, na muda wa kumtunza, wakati mwingine, mnyama anaweza kuugua au kuleta usumbufu kidogo Lakini changamoto hizi, hunifundisha uvumilivu na umuhimu wa kuto kukata tamaa. Kupitia uzoefu huu, nimegundua kuwa. Kufuga mnyama si jukumu kubwa nahitaji maandalizi na moyo wa dhati. Si kila mtu anaweza kufuga mnyama bila kuwa tayari. Lakini kwa yule anaependa na kujitolea. Kufuga mnyama, huleta furaha na mafunzo mengi ya maisha kwa kumalizia, ndiyo nimewai kufuga mnyama, na uzoefu huo, umeniacha na mafunzo mazuri nimejifunza kuwajibika, kupenda na kuwa mvumilivu, kwangu mimi, kufuga mnyama, tu si jambo la kawaida, bali ni sehemu ya kujifunza maisha.

Changamoto. Gani unakutana nazo? Kazini. Kazini kila mtu hukutana na changamoto mbali mbali. Kulingana na ina ya kazi anayofanya. Kwa upande wangu nimekutana na changamoto nyingi. Ambazo mifunza kuwa na uvumilivu, kuwa na nidhamu na naamna ya kutatua matatizo ingawa changamoto hizi wakati mwingine hunipa, ungumu, pia unijenga na kunifanya ni kue katika kazi yangu. Changamoto kwanza ninaokotana nayo ukazini ni usimamizi wa muda. Mara nyingi kazi huwa nyingi muda uwa mdogo. Kuna mayukumu mengi yanohiitaji kukamilishwa kwa wakati mmoja. Jambo linaonjazi kupanga, latiba, vizuri, nisipopanga muda wangu na weza kuchelewa au kushindwa kutimiza marengo ya kazi. Hii hunirazimu kuwa makini na kuna kujifunza kwa kueka vipaumbere. Changamoto nyingine ni msongo wa mawanzo. Wakati mungine shindiki shinikizo la kufanikisha malengo, kukizi matarajio ya wakubwa kazini au kushugulikia matatizo ya wateja. Hunifanya nihisi kuchoka kiakili ali hii hunitaji kufunza namna ya kupumzika kujiamini na kutafta msada pale inapo hitajika Pia hakuna hakutakuwa na changamoto ya mahasiliano kazini Si kila mtu anaelewa jambo kwa namna ile ile wakati mwingine kutokea kutokuoelewa na kati ya wafanyakazi au kati ya mfanyakazi na kiongozi Hii hunifundisha umuhimu wa kusikiliza kuzungumza kwa heshima na kuuliza maswali pale ambapo sito pafahamu changamoto ya teknolojia pia ipo kazini kazi nyingi za sasa hasa zile za mtandaoni teknolojia hubadilika kwa kasi wakati mwngine program au mifumo hubadilika na kunizimu kuwanza kujifunza upya hii inaweza kuwa chamoto Lakini pia hunipa fulsa ya kuongeza uyuzi wangu na kuenda sambamba na mabadiliko ya kazi vilevile changamoto ya kushilikiana na watu watabia tofauti haukosekanagi, kazini unakutana na watu wenye mitazamo tofauti, tabia tofauti na kazi tofauti za kufanya kazi. Hii hunitaji kuwa mvumilivu, mwenye heshima na tayari kujifunza kutoka kwa wengine. Licha changamoto hizo zote nimejifunza kuwa. Changamoto ni suhemu ya kazi. Bila changamoto hakuna mendereo. Kila siku changamoto hunipa sumu jipya na hunisaidia kuwa mfanya kazi bola zaidi Kwa kumalizia changamoto na kutana nazo kazini Nipamoja na usimamizi wa muda, msombo mawazo, mawasiliano, mabadiliko ya teknolojia na kushirikiana na watu mbali mbali dawa changamoto hizi wakati mwingine hunipa, ungumu, unijenga na hunifunza zaidi. Na hunifanya neendele kukua katika kazi yangu na kama mtu kwa uja.

Je, unapenda kucheza michezo ya video? Napenda kucheza michezo ya video lakini kwa kiasi na kwa mpangilio mzuri. Michezo ya video imekua sehemu ya maisha ya vijana wengi katika dunia ya sasa. Na kwangu mimi imekua njia mojawapo ya kujiburudisha, kujifunza na kupumzisha akili yangu baada ya kazi au masomo Kwanza kabisa napenda michezo ya video kwa sababu hunipa burudani baada ya siku ndefu yenye kazi nyingi au mawazo mengi kucheza mchezo ya video hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo napocheza nasahau kwa muda changamoto za kila siku na najikita katika mchezo. Jambo linaonifanya nijisikie kuwa huru na mwenye furaha pia michezo ya video hunisaidia kukuza uwezo wa kufikiri. Michezo mingi haitaji mipango, maamuzi ya haraka na umakini. Michezo mingi inahitaji mipango, maamuzi ya haraka na umakini. Kupitia michezo hii, nimejifunza kufikiri kwa haraka. Kupanga mikakati na utatua matatizo. Ujuzi huu hunisaidia hata katika maisha ya kawaida. Michezo ya video pia hunifundisha, hunifanya, nijifunze kushirikiana na watu wengine michezo pamoja, huniitaji kwasiliana na wachezaji wenzangu kushirikiana na kuheshimiana Hii, hunijenga katika kazi ya timu na hunifundisha uvumilivu na nizamu Hata hivo, ninaelewa kuwa, michezo ya video inaweza kuwa na mazara ikiwa itachezwa kupita kiasi inaweza kupoteza muda, kuathirii afya au kupunguza makini katika majukumu muhimu Ndiyo maana ninajitahidi kueka mipaka na kuakikisha michezo haichukui nafasi ya kazi, familia au majukumu mengine Zaidi ya hayo napendelea michezo yenye maudhui yanayo faa umri na maadili si michezo yote ni nzuri Hivyo nachagua ile anayo jenga, fikra, ubunifu na mawazo chanya kwa ujumla michezo ya video kwangu mimi ni burudani yenye faida pale napocheza kwa kiasi hunisaidia kupumzika, kujifunza na kujiburudisha bila kuathirika au kuathiri majukumu yangu ya kila siku Kwa kumalizia ndiyo napenda kucheza michezo ya video kwa nidhamu na mipaka Ninaamini kuwa kila kitu kikuwa na kiasi chake huleta faida na michezo ya video sitofauti tumika vizuri inaweza kuwa sehemu mzuri ya maisha yetu ya kila siku na kutupa furaha na kutupa.

Kumbukumbu gani nzuri unako toka utotoni? Napenda kwa kuanza kwa kusema, kwamba kila mtu ana kumbukumbu zake za utotoni. Baadhi ya kumbukumbu hizo ni nzuri na baadhi ya kumbukumbu hizo ni mbaya au zina changamoto. Lakini leo nataka nikupe tafakari yangu juu ya kumbukumbu nzuri zaidi nilio nayo kutoka utotoni. Kumbukumbu hii ni nzuri. Wakati nilipokuwa mdogo, labda nina umri wa takriban miaka saba au nane. Kila wiki familia yangu na mimi tulikuwa tunapanga kwenda safari kwenye bustani ya mtaa wetu. Bustani hiyo ilikuwa mahali pa ajabu kwangu. Mahali ambapo nilijua na nilihisi hisia za furaha na uhuru usio na kikomo. Nilipofika kwenye bustani hiyo nilikumbuka jinsi nilivyokuwa nikipanda kwenye kituo liche ya maua na kuangalia ndege wakiimba juu ya miti. Sauti za ndege na upepo mwepesi ulikuwa kama muziki wa furaha kwangu. Nilipokuwa mdogo nilipenda kucheza na marafiki zangu wa jirani. Tukiweka ndoto zetu kwenye miche ya miti na kujaribu kuunda nyumba za siri za kuchezea ndani ya miti hiyo. Lakini sio miche na ndege pekee ndizo zinawakilisha kumbukumbu hii. Kumbukumbu hii inahusisha pia familia yangu. Hasa wakati wa chakula cha jioni. Baada ya kucheza baba yangu mara zote alikuwa akitupa maelekezo ya kucheza kwa usalama na mara nyingine akitumia muda huo kutushirikisha na kutusimulia hadithi za zamani. Na pia mama yangu alikuwa akitupa mikate, safi na matunda. Na uso wake daima ulikuwa unaangaza kwa furaha Tunapocheka nilikumbuka jinsi tulivyokuwa tukiimba wimbo mmoja wa familia Kabla ya kula na jinsi tabia hiyo ndogo ilivyofanya familia yetu kuwa na umoja wa kipekee. Kumbukumbu hii pia ilihusu ujifunzaji wa maisha. Ilijifunza jinsi ya kushirikiana na wengine. Jinsi ya kuhesabu, jinsi ya kushirikiana bila kutofautiana na jinsi ya kutathmini urembo, wa kawaida, wa dunia Kwa kweli kumbukumbu nzuri kutoka utotoni sio tu furaha sasa Bali ni shina na maadili na tabia nzuri zinazotuletea mafanikio ya maisha yote. Sasa ninapokumbuka kumbukumbu hii najua kuwa bado nina nguvu inanifanya niwe na shauku ya kujifuza, kushirikiana na kuenzi kila wakati wa furaha Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni mali isiyo hamishika Kwani zinakuwa na wewe zikikuongoza hata.

Je, unafanya nini wakati wa baridi kali? Baridi kali ni hali ambayo mara nyingi inatufanya, tucheke, tuone, mambo, kwa njia, tofauti. Na ata kujaribu mambo mapya. Ili tuwe na furaha, kila moja wetu ana njia yake ya kushughulikia baridi. Na leo nataka nikupe maelezo ya jinsi, mimi navyoshughulikia baridi kali. Kwanza kabisa, baridi kali inanikumbusha, kujilinda na kuishi kwa busara. Ninaanza kwa kuvaa nguo za joto, kama vile makoti mazito, nguo zenye pamba, socks nene, na kofia ya kuzuia baridi, kuingia kichwani. Ni jambo ndogo lakini lina maana kubwa. Kwani linasaidia kuwa na afya mzuri na kuendelea na shughuli zangu bila ya kupatwa na homa au mafua Pia wakati wa baridi kali napenda kufanya mambo ambayo yananiweka karibu na joto la ndani Kwa mfano ninafurahia kukaa karibu na jiko Nikinywa kikombe cha chai au cha kahawa Hii sio tu inapunguza baridi bali pia inaniweka kwenye hali ya furaha na utulivu. Kuna kitu cha ajabu kinachotokea unapohisi amani. Unashirikiana na familia au marafiki na wakati mwingine Unapata nafasi ya kufikiri kuhusu maisha kwa utulivu. Baridi pia ni wakati mzuri wa kutumia muda wa ndani kwa shughuli za kufurahisha na kujenga ujuzi Napenda kusoma vitabu, kuandika shajara, kutazama filamu za kufurahisha na wakati mwingine kucheza michezo ya ndani. Kama vile kucheza kalata na familia. Hii inafanya baridi sio tu wa hali ya hewa bali kuwa na nafasi ya kujenga kumbukumbu nzuri na furaha ndani ya nyumba. Kwa wale ambao wanapenda kuwa nje, baridi kali ni changamoto na furaha kwa wakati mmoja. Wengine hufurahia kutembea kwenye barafu. Michezo ya barafu au hata kupiga picha mzuri za mandhari kwenye baridi. Mimi napenda kuchukua muda kidogo nje, nikivutiwa na upepo na baridi Lakini, kisha kurudi haraka ndani Kwani kuzingatia usalama na afya ni muhimu sana. Pia baridi kali inatufundisha shukurani na uvumilivu. Inatufundisha kutasmini jua inapochomoza na kutufanya tuzingatie mambo madogo ambayo kawaida hayatutambui kama vile kioo kilicho safi sauti ya ndege au furaha ya familia yenye afya ni sehemu ya mafunzo, makuu ya maisha. Kushughulikia changamoto kwa busara na kuzingatia furaha ndogo zinazopatikana kila siku kwa hivyo. Wakati wa baridi kali, sio tu changamoto ya kimwili bali ni fursa ya kujilinda kufurahia mambo madogo. Kuwa na familia na marafiki na kujenga kumbukumbu nzuri Kila baridi kali ni nafasi ya kutafakari, kujifunza, kusherehekea maisha na mimi binafsi kila wakati nikiwa kwenye baridi kali Najua kuwa ni wakati mzuri wa kuwa na utulivu, furaha na kuishi maisha.

Ni somo gani ulilolipenda shuleni? Kila mwanafunzi anapokumbuka maisha ya shule. Kuna somo moja au mawili ambayo huacha alama ya pekee moyoni mwake. Kwa upande wangu, masomo niliyoyapenda sana shuleni ni kiingereza na jografia. Masomo hayo mawili yalikuwa tofauti. Lakini kila moja ilinipa maarifa muhimu na kunisaidia kukua kielimu na kimaisha Kwanza kabisa nianze kwa kuelezea kwanini nilipenda somo la kiingereza, kiingereza kilikuwa somo ambalo ilinifanya nijisikie niko huru kuwasiliana na watu wa sehemu mbalimbali kutoka dunia nzima Kupitia somo hili nilijifunza kusoma vitabu, kuelewa hadisi, kuandika insha na kuzungumza kwa kujiamini. Kila nilipoandikiwa kutamka sentesi moja kwa usahihi au kuandika kifungu kizuri nilijisikia fahari sana. Walimu wa kingereza walikuwa na mchango mkubwa katika kunifanya nipende somo hili. Walitumia adisi, michezo ya kuigiza na majadiliano darasani ambayo yalifanya somo liwe la kuvutia. Kiingereza hakikuwa tu somo la kufaulu mtihani. Bali ilikuwa zana ya mawasiliano ambayo hadi leo inanisaidia katika masomo, kazi na maisha ya kila siku. Sasa nikijikone somo la geografia ili lilikua somo la unifanya ni safiri dunia nzima bila kuondoka darasani. Geografia ilinifundisha kuhusu ramani, milima, mito, hali ya hewa na maisha ya watu. Katika sehemu mbali mbali za dunia nilifurahia sana kuchora ramani, kutambua nchi na kujifunza tofauti za mazingira kati ya bara moja na jingine. Kupitia geografia nilijifunza pia kuthamini mazingira na kuelewa umuhimu wa kulinda dunia yetu. Nilielewa kwa nini kuna ukame, mafuriko, milima ya volkano na mabadiliko ya tabia ya nchi. Somo hili lilinifungua macho na kunifanya nione kuwa dunia ni kubwa sana enye uzuri na changamoto nyingi na kilichonifanya nipende zaidi masomo hayo mawili ni kwamba yalikuwa yanahusiana moja kwa moja na maisha halisi kiingereza kilinisaidia kuwasiliana, kusoma taarifa mbalimbali na kujiendeleza kielimu. Geografia kilinisaidia kuelewa mahali ninapoishi mazingira yanayonizunguka na hamna binadamu na mambo ya asili mazingira Kwa ujumla, kiingereza na geografia yalichangia sana kunijenga kuwa mtu mwenye wewa mpana. Mawazo na mawazo mapana na hamu ya kujifunza zaidi. Hadi leo, ninapokutana na ramani, ninasoma habari za nchi nyingine, au ninapoongea kwa kiingereza nakumbuka siku zangu za shule kwa furaha na shukrani. Kwa hiyo ni somo gani nililolipenda shuleni. Bila kusita nasema ni kiingereza na geografia. Masomo haya yalinipa maarifa uyasili na mtazamo mpana wa dunia. Na yameendelea kuwa semu muhimu ya maisha.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wakuzaliwa. Mahali nilipozaliwa mimi kwanza nimepakumbuka sana. Kwa sasa siishi hapo mahali nilipozaliwa naishi mbali na nilipozaliwa. Mahali nilipozaliwa ni kijijini, kijiji cha ikonda, wilaya ya sehemu hiyo, mazingira ya asili na vitu vingi vya kuvutia kwanza kwa mfano. Nilikozaliwa mimi katika kijiji cha Mikona na chuo kuna shule ya msingi Kuna sekondari na vitu ambavyo sana sana nakumbuka utotoni Nakumbuka michezo niliokuwa nacheza utotoni maeneo mbalimbali nilikuwa napenda kutembelea misitu Nilikuwa napenda kuwinda ndege porini Kila siku za wikendi Nisipoenda shule nilikuwa napenda kuenda kuwinda ndege porini ndo hiki ndio kitu ambacho nakikumbuka sana Nilikuwa napenda sana kuenda porini kuwinda ndege na nini kinacho kinachofanya mji wangu kuwa maalum Kinachofanya mji wangu kuwa maalumu kwa sababu Ninakumbukumbu nyingi sana za utotoni uko na kila napokumbuka kumbukumbu hizo hunifanya nifikirie na nitamani kurudi yale maisha ni maisha mazuri ambayo yananikumbusha pale nilipotoka na nikiangalia nyuma nakumbuka sana mazingira ya mahali nilipozaliwa naamini nahitaji kurudi pale kwa wakati gani na nitarudi pale.

Unashughulikia makosa kazini vipi. Katika maisha ya kazi, hakuna mtu alie mkamilifu. Kila mfanyakazi bila kujali uzoefu au nafasi alionayo. Uwa anakosea wakati furani. Kwa hivyo, leo ningependa kueleza jinsi ninavyoshughulikia makosa kazini na kwa nini naamini kuwa makosa sio mwisho wa kazi bali ni sehemu ya kujifunza na kukua Kwanza kabisa ninapogundua nimekosea kazini nakubali kosa langu bila kukwepa kukubali kosa ni hatua ya kwanza na muhimu sana Badala ya kulaumu wengine au kujitetea kupita kiasi ninajifunza kusema ukweli na kukiri pale ambapo nimekosea Hii hunisaidia kujenga uaminifu kazini na kuonyesha uajibikaji Baada ya kukubali kosa ninatulia na kuchambua nauliza maswali kama kosa limetokea kwa sababu gani je, kukosa umakini, presha ya kazi au ukosefu wa taarifa sahihi. Kuchambua kosa hunisaidia kuelewa chanzo chake na kunipa mwelekeo wa naamna ya kulirekebisha. Hatua inaofuata ni kutafuta suluisho haraka. Baada ya kukaa nikijiraumu, ninangalia namna ya kurekebisha hilo kosa. Ikiwa kosa linaweza kulekebishwa nachukua hatua mara moja. Ikiwa linahitaji msaada, siogopi kuomba msaada kwa msimamizi wangu. Anisaidie naamini kuuliza sio zaifu baari ni ishala ya hekima. Pia najifunza kuwasiliana kwa uwazi. Endapo kosa linaasili kazi ya timu au la tiba ya kazi. Ninajulisha wanaohusika mapema. Mawasiriano husaidia kupunguza mazala ya kosa na hujenga mazingila ya kujiamini kazini. Zaidi ya hapo ninachukulia kila kosa kama somo la maisha na kazi. Mimi hujiuliza nimejifunza nini kutokana na kosa hili. Nifanye nini hili lisijirudie tena. Hapa ndipo ninabolesha mbinu zangu za kazi kupanga muda vizuri na kuongeza umakini katika majukumu yangu ni muhimu pia kuzibiti hisia wakati unapokosea Wakati mwingine kosa inaweza kuleta aibu, ofu au msongu wa mawazo Lakini nimejifunza kuwa kujiraumu kupita kiasi hayasaidii Badala yake, najipa moyo, najikumbusha kuwa, kukosea ni sehemu ya binadamu, na ninaendelea mbere, nikiwa, na mafunzo mapya Kwa ujumla, mimi hushugulikia makosa kazini kwa kukubali kosa, kuchambua chanzo, kutafta suruisho, kuwasiriana kwa wazi, na kujifunza kutokana na kosa hilo mtazamo huu umenisaidia kuwa mfanyakazi bora mwenye uwajibikaji na mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto.

Je unapenda paka au mbwa. Swari kama unapenda paka au mbwa ni swari laisi kwa kusikia. Lakini rinamajibu yenye maana kubwa sana. Watu wengi hutoa huwa na maoni tofauti kulingana na uzoefu wao. Mazingira waliokulia matabia zao binafsi. Kwa upande wangu, mapenda paka, lakini pia naishemu na kuelewa mapenzi ya watu wanaupenda mbwa Kwanza kabisa, mapenda paka sababu na uhuru wao, paka ni wanyama wanojitegemea sana hawaitaji uangalifu, uangalizi, wakila dakika, lakini bado wanajua kuonesha upendo wao kwa naamna ya kipekee. Ninapokuwa na paka kalibu na hizi utulivu na amani. Asa wanapojilaza kimya kimya au wanapojizea wenyewe ila kuwa na keiele nyingi. Paka pia ni wanyama wa safi, wanajisafisha mala kwa mala na hilo unifanya nijisikie hulu kuwafuga nyumbani. Bila hofu ya uchafu mwingi tabia yao ya kuwa makini na mazingira yao na inanifundisha hata mimi umuimu wa usafi na nizamu katika maisha ya kila siku. Hata hivyo siwezi kusema kwamba mbwa awana nafasi moyoni Mbwa wanajulikana kwa uaminifu na ulinzi watu wanaopenda mbwa hufurahia kuwa narafiki anayeweza kuwa linda Anaefulaia kuona miliki wake na anayekua tayari kucheza au kufanya shughuri mbali mbali pamoja Mbwa wanauwezo mkubwa, wakujenga, urafiki, wakaribu, sana na binadamu tofauti kubwa katia paka na mbwa nitabia zao Mbwa wanaitaji muda mwingi wakuchezewa, kutembea nao, kupewa maelekezo na kwa upande wa paka wanapenda uhuru na muda wao binafsi Kwa hiyo mtu anaipenda maisha ya utulivu na ratiba isiokuwa na presha mara nyingi hupendelea paka Kupitia swalili hili nimejifunza kuwa hakuna jibu sahihi wala kosa Kila mnyama anawuzuli wake na mchango wake katika maisha ya bindamu Wapo watu wanaupendelea mbwa kwa sababu wana wapa ulinzi Fula na mazoezi ya mwili mwingine pia wanapenda paka kwa sababu ya utulivu, usafi na ulaisi waku walea Kwa upande wangu napenda paka kwa sababu wanaendana zaidi na maisha yangu na tabia zangu Wananiwezesha kuwa na rafiki wakalibu bila kunitaji muda mwingi sana na bado ananipa falaja na fula Kwa kumalizia swali la kupenda paka au mbwa lina tufundisha kuheshimu tofauti za watu Kila mmoja anakitu maalumu anacho kipenda na kinacho mfa Chamuimu zaidi kupenda na kumtunza mnyama yoyote kwa upendo wangalifu na uwajibikaji paka aumbwa wote wanaitaji upendo na wote wanaweza kuwa marafiki wazuri sana.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Katika maisha ya kazi, kila mtu hupitia uzoefu mbalimbali. Baadhi ya uzoefu huwa rahisi, wa kufurahisha, na mwingine huwa mgumu na wenye changamoto nyingi. Lakini mara nyingi uzoefu unaotufundisha zaidi ni ule unaotuweka kwenye hali ya kujitafakari, kubadilika na kukuwa. Leo ningependa kushiriki uzoefu wa kazi ulionifundisha mambo mengi na muhimu katika maisha na kazi kwa ujumla. Uzoefu huo ni wakati nilipokuwa nikifanya kazi katika mazingira yenye presha kubwa na ratiba ngumu. Kulikuwa na majukumu mengi kwa wakati moja. Malengo makubwa na muda ulikuwa mdogo sana. Mwanzoni hali hiyo ilinifanya nijiskie, nikiwa na msongo wa mawazo na hofu ya kushindwa. Lakini pole pole uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa kupanga, ratiba na uzoefu huo pia ulinifundisha nilijifunza kuwa. Kufanya kazi nyingi bila mpangilio husababisha makosa na uchovu. Nilianza kuweka vipaumbele, kuandika ratiba ya kila siku na kugawanya kazi kubwa kuwa katika kazi ndogondogo zinazoweza kutekelezwa kwa urahisi. hiIi lilinisaidia kuongeza ufanisi na kupunguza presha kazini. Uzoefu huo pia ulinifundisha nguvu ya mawasiliano mazuri. Nilielewa kuwa ukimya unapopata changamoto matatizo huwa makubwa zaidi. Nilijifunza kuwasiliana mapema na wenzangu na wasimamizi wangu. Kuelezea changamoto nilizokuwa nazo na kushauriana kuhusu suluhisho. Mawasiliano mazuri yalifanya kazi ya timu iwe rahisi na yenye mafanikio zaidi. Na zaidi ya hapo, uzoefu huu ulinifundisha uvumilivu na kuwa na subira. Kulikuwa na nyakati nilikosea au nilipata matokeo ambayo hayakuwa mazuri kama nilivotarajia. Badala ya kukata tama, nilijifunza kukubali makosa yangu, kujifunza kutokana nayo na kuendelea mbele. Nikiwa na mtazamo chanya, uvumilivu huu umekuwa nguzo muhimu katika maisha ya kazi ya adi leo. Pia uzoefu huu ulinifundisha kujiamini na kujitambua. Nilipofanikiwa kukamilisha majukumu magumu. Niligundua kuwa ninauwezo mkubwa zaidi kuliko nilivyodhani. Hii ilinipa ujasiri wa kukubali changamoto mpya na kuamini uwezo wangu hata katika mazingira mapya ya kazi. Kwa ujumla, uzoefu wa kazi ulinifundisha zaidi ni ule, ulionilazimu kutoka nje ya eneo langu la faraja, ulinifundisha kupanga muda, ulinifundisha kuwasiliana vizuri, na ulinifundisha pia kuwa mvumilivu na kujiamini. Mafunzo haya, haya kuishia tu kazini bali yame.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Katika dunia ya sasa, teknolojia imebadilisha sana namna tunavyofanya kazi. Zamani, watu wengi walazimika kuenda ofisini kila siku. Lakini leo hii, una fursa ya kufanya kazi nyumbani. Kwa upande wangu, napenda kufanya kazi nyumbani. Ninapenda kueleza sababu sazonifanya nione aina hii ya kazi, kuwa yenye manufaa makubwa. Kwanza kabisa, kufanya kazi nyumbani, unipa uuru wa muda. Sina presha ya kuamka mapema sana, ili kuwai usafiri. Au kukimbizana na foleni za barabarani. Badala yake ninaweza kupanga latiba yangu vizuri, kulingana na muda ambao ninafanya kazi kwa uanisi zaidi. Hii unisaidia kuanza kazi nikiwa nipo kwenye hali nzuri ya kiakiri na kimwili. Sababu nyingine inonifanya nipende kufanya kazi nyumbani ni mazingila ya utuibu. Kiwa nyumbani nina uwezo wa kuchagua sehemu ninaojisikia vizuri. Na kufanya kazi. Naweza kupanga dawati langu, kuweka vinyuaji au kuwasha mziki wa taratibu. Fanya kazi hila kelele nyingi tulivu huu, unisaidia kuzingatia kazi na kuongeza pola wa matokeo yangu. Pia, kufanya kazi nyumbani unisaidia kuokoa muda na gharama. Kina gharama za usafiri, chakula, cha kununua kila siku au mavazi ya gharama kubwa ya kuendanayo ofisini. Muda ambao ningetumia njiani, nautumia kufanya kazi. Kujifunza ujuzi mpya, au ata kupumzika kidogo. Hii unifanya niwe na uiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Hata hivo, kufanya kazi nyumbani pia kuna changamoto zake. Wakati mwingine kuna usumbufu wa nyumbani. Kama kelele, wageni au majukumu ya kifamilia. Lakini nimejifunza kuweka mipaka. Kama kuwa na muda maalum wa kazi na kuwaereza watu wa nyumbani umuimu wa kueshimu wakati wangu wa kazi. Kufanya kazi nyumbani pia kunanifundisha nizamu, binafsi na wajibikaji. Kufanya kazi nyumbani, hakuna msimamizi amenisimamia moja kwa moja. Kwa hiyo, inabidi niisimamie mwenyewe. Ninajifunza kupanga kazi, kutimiza malengo kwa wakati, na kujitasimini mwenyewe. Ujuzi huu ni muhimu sana. Sio tu kazini, bali ata katika maisha yetu ya kila siku. Zaidi yapo, kufanya kazi nyumbani kunanipa nafasi ya kujifunza na kukua. Kubitia kazi ya mtandao, ninapata fusa ya kutumia teknolojia, kujifunza mbinu mpya na kuwasiliana na watu kutoka sehem mbalimbali za dunia. Hii napanua mawazo na kunipa uzoefu.

Kila mtu ana rangi yake anayoipenda zaidi na rangi hiyo mara nyingi uonyesha hisia, tabia, au hata namna mtu anavyoona dunia Kwa upande wangu, rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya blue rangi hiyo inavutia sana kwa sababu inamaana nyingi katika maisha yangu na inanifanya nijisikie vizuri kila ninapoiona Kwanza kabisa napenda rangi ya blu kwa sababu inanipa hisia za utulifu na amani Kila napoona anga la blu au bahari ni rangi ya blu nahisi mawazo yangu yanatulia akili yangu inapata pumziko rangi hii pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo inanifanya nifikirie kwa utulivu zaidi sababu nyingine inayonifanya nipende rangi ya blu ni kwamba Inawakilisha uaminifu watu wengi hutumia rangi ya blu kuonyesha ukweli uaminifu na usahama Hii inaendana na maadili yangu binafsi ya kuishi kwa uwaminifu kusema ukweli na kujenga mahusiano yenye msingi ya imara. Pia rangi ya blu inanifanya niwaze kuhusu ndoto na malengo. Rangi ya blu anga la blu linaonekana halina mwisho. Jambo ambalo unikumbusha kuwa ndoto zangu hazina mipaka Linatia moyo kuendelea kujitahidi kufikiria kwa upana zaidi na kutojiwekea vikwazo katika maisha yangu katika maisha kila siku Napenda kutumia rangi ya blu kwenye mavazi vitu vya nyumbani au hata vifaa vya kazi Hii inanifanya nijisikie nipo katika mazingira safi yenye mpangilio na yenye mvuto mzuri na pia ni rangi ambayo haichoshi macho na inaweza kutumika kwa hali nyingi bila kupoteza uzuri wake Hata hivyo napenda kusema kuwa kila rangi ina uzuri wake watu wengine hupenda rangi nyekundu kwa sababu ya nguvu na ujasili wake wengine hupenda rangi ya kijani kwa sababu ya uhai na asili na wengine hupenda rangi ya njano kwa sababu ya furaha na mwanga wake Lakini kwa upande wangu, blue ndiyo rangi inayonigusa zaidi moyoni Kwa ujumla, rangi ninayoipenda zaidi ni blue kwa sababu inanipa utulivu, matumaini, uwaminifu na mskumo wakuendelea mbele. Rangi hii imekuwa sehemu ya maisha yangu na inanisaidia kujieleza na kujisikia vizuri kila siku. Kwa kumalizia, rangi ya kupendeza, sio tu uchaguzi wa macho, bali nikielelezo cha hisia na utu wa mtu. Na kwa upande wangu, rangi ya blu ni zaidi ya rangi, ni chanzo cha amani, msukumo na matumaini katika maisha.

Kuendesha baiskeli, ni moja ya shughuli ambazo zinaonekana ni rahisi, lakini zina faida nyingi sana kwa mwili, akili na maisha kwa ujumla. Kwa upande wangu, napenda kuendesha baiskeli na leo ningependa kueleza kwa kina kwa nini shughuli hii imekua sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwanza kabisa napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia mzuri ya kufanya mazoezi ya mwili. Ninapoendesha baiskeli mwili mzima unafanya kazi. Hasa miguu, mikono na mgongo. Hii inasaidia kuwa na afya njema, kuongeza nguvu za mwili na kuboresha mzunguko wa damu. Tofauti na baadhi ya mazoezi mengine. Kuendesha baiskeli kunanifanya nijisikie huru na kufurahia harakati. Sababu nyingine inayonifanya nipende kuendesha baiskeli ni hisia ya kuwa huru. Ninapokuwa juu ya baiskeli nahisi kama naacha msongo wa mawazo na presha za maisha upepo unapokupiga usoni unahisi kama mawazo yanatulia na unapata muda wa kuwa peke yako na kufurahia mazingira yanaokuzunguka. Ni kama safari ndogo ya kutafakari maisha. Pia kuendesha baiskeli hunifanya nithamini mazingira na asili. Ninapopita barabarani au kwenye njia za asili ninaona miti, watu, nyumba na mandhari mbalimbali. Hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira yangu na kunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira kwa kutumia usafiri usioharibu mazingira kuendesha baiskeli pia ni njia yakujenga nidhamu na uvumilivu. Kuna nyakati ambazo safari huwa ndefu au barabara huwa ngumu lakini ninapojifunza kuendesha kusukuma hadi nifike mwisho najifunza kutokata tamaa. Uzoefu huu hunisaidia hata katika maisha ya kawaida Ninapokutana na changamoto. Zaidi ya hayo kuendesha baskeli ni shughuli inayoweza kukuza mahusiano ya kijamii. Wakati mwingine ninaendesha baiskeli na marafiki na familia. Tunapokuwa pamoja tunacheka tunashauriana na kushirikiana kiana katika kufika kwenye lengo moja. Hii huimarisha rafiki na kuleta furaha ya pamoja Ata hivyo napenda kusema kuwa kuendesha baiskeli kunahitaji usalama na tahadhari kubwa kuvaa kofia ya baiskeli kuzingatia sheria mbalimbali za barabarani na kuchagua njia salama. Hayo ni mambo muhimu kufanya hivyo hunifanya nifurahiye kuendesha baiskeli bila hofu na kwa ujasiri.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Katika dunia ya leo, matumizi ya plastiki yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Tunaitumia plastiki kwa kubebea bidhaa, kuifadhi vyakula na hata kwa matumizi ya nyumbani. Hata hivyo, plastiki imekua chanzo kikubwa cha uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo, leo ningependa kuileza hatua ninazochukua kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku Kwa kabisa, nimeanza kwa kubadilisha mifuko ya plastiki na mifuko mbadala Napokwenda sokoni au dukani Napenda kubeba mfuko wa kitambaa au kikapu Hii inanisaidia kuepuka kutumia mifuko ya plastiki ambayo hukatika mara kwa mata na kutokwa ni hatua ndogo lakini ina mchango mkubwa sana katika kulinda mazingira. Pia nimejifunza kutumia tena plastiki badala ya kuitupa mara moja Kuna plastiki nyingi ambazo bado zinaweza kutumika kwa matumizi mengine kama kuhifadhia vitu vidogo vidogo au kupanga nyumbani kwa kufanya hivyo napunguza kiasi cha taka kinacho ishia kutupwa ovyo hatua nyingine nayochukua nn kuepuka kununua bidhaa zenye plastiki nyingi. Napokuwa dukani na jaribu kuchagua bidhaa zilizo kwenye vifungashio vya karatasi au kwenye glasi mbadala ya plastiki. Ingawa wakati mwingine biza hizi huwa gali kidogo. Ninaamini garama hiyo ni mchango wangu katika kulinda mazingira. Pia nimeanza kubeba chupa yangu ya maji ninaoweza kutumika tena. Badala ya kununua maji kwenye chupa za plastiki kila mara na chukua chupa yangu napokwenda kazini shuleni au safarini Kwa hii inanisaidia kupunguza takataka za plastiki na pia kuokoa pesa Zahidi ya hayo najitahidi kuelimisha na kuhamasisha wengine kuhusu madhara ya plastiki Ninapopata nafasi ya kuzungumza na zungumza na familia marafiki na wenzangu kuhusu umuhimu wa kupunguza matumizi ya plastiki na kutunza mazingia. Elimu ni silaha muhimu sana katika kuleta mabadiliko ya kweli. Kupunguza matumizi ya plastiki pia kunanifundisha nidhamu ya uwajibikaji. Inanifanya nifikirie kabla ya kununua au kutumia kitu chochote Najifunza kuwa si kila kitu kinachopatikana kiurahisi Ndiyo kinachofa kutumiwa bila kufikiria madhara yake ya muda mrefu Kwa ujumla ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kubadilisha tabia zangu za kila siku kuchangia, kuchagua mbadala rafiki kwa mazingira ni kuhmasisha wengine Ingawa mabadiliko haya yanaweza kuonekana madogo Yakifnywa na watu wengi yanaweza kuleta tofauti kubwa.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku katika maisha ya sasa vifaa vya kieletroniki kama simu, laptop au tablet vimekua sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku Tunavitumia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi na ata kujiburudisha kwa iyo swala la kuchaji kifaa chako mara ngapi kwa siku linaonekana rahaisi lakini linaelezea kwa kina namna tunavyoishi na kupiemea teknolojia Kwa upande wangu nachaji kifaa changu angalau mara moja kwa siku Kwa lakini, kuna nyakati na lazimika kuchaji zaidi ya mara moja. Hii, hutegemea sana na ina shughuli ninazofanya na muda ninaotumia kwenye kifaa changu. Ikiwa ni kazi nyingi za mtandaoni mawasiliano mengi au natumia internet kwa muda mrefu basi matumizi ya betri huongezeka kwa haraka. Na kawaida nachaji kifaa changu asubuhi au usiku. Kuchaji usiku hunisaidia kuanza siku nikiwa na betri kamili. Kifaa kikiwa kimejia betri imejaa. Hali ambayo hunipa amani ya akili. Najua kuwa naweza kuwasiliana kufanya kazi au kusoma bila hofu ya kifaa changu kuzima ghafla Hii inanifanya nipange siku yangu vizuri zaidi Kuna siku ambazo nachaji kifaa changu mara mbili kwa siku hasa ninapokuwa safarini au ninapofanya kazi kwa muda mrefu Kkatika hali hiyo nachukua tahadhari kwa kubeba chaji au power benki Hii imenifundisha umuhimu wa kua tayari na kupanga matumizi ya kifaa changu kwa busara Kupitia uzoefu huu nimejifunza pia kutumia kifaa kwa uangalifu ili kupunguza matumizi makubwa ya betri kwa mfano napunguza mwanga wa skrini nafunga programu ambazo sizitumii na kuzima internet inapokuwa haihitajiki hatua hizi hunisaidia kuongeza muda wa matumizi ya betri na kupunguza ulazima wa kuchaji mara nyingi Zaidi ya hilo kuchaji kifaa changu hunikumbusha uwiano kati ya teknolojia na maisha halisi Kuna nyakati ninapoamua kukiweka kifaa pembeni ili nipumzike au kuzungumza na watu wa karibu au kufanya shughuli nyingine zisizohitaji skrini Hii husaidia kuepuka utegemezi uliopitiliza wa kifaa kwa jumla na chaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na mahitaji yangu Sioni kuchaji kama jambo la kawaida tu bali kama sehemu ya kupanga maisha yangu ya kidijitali na inanifanya niwe makini zaidi na matumizi yangu ya teknolojia na samani ya nishati Kwa kumalizia ningependa kusema kwamba Mara ngapi unachaji kifaa chako kwa siku inaonyesha jinsi teknolojia ilivyo muhimu katika maisha yetu Kilicho muhimu zaidi si idadi ya kuchaji bali ni naamna tunavyotumia vifaa vyetu kwa hekima, uwajibikaji na kwa manufaa chanya katika maisha yetu ya.

Kila mtu ana alufu fulani anayoipenda laidi na mara nyingi alufu hiyo uwa na uhusiano wakaribu sana na kumbukumbu isia na uzoefu wa maisha Alufu zina nguvu ya kuturudisha nyuma kwenye kumbukumbu za zamani au kutufanya tujisikie vizuri bila ata kusema neno Kwa upande wangu, arufu ninayoipenda zaidi ni arufu ya mvuwa inapoanguka ardhini Kwanza kabisa napenda arufu ya mvua kwa sababu inanipa hisia za tulivu na amani Mvuwa inaponyesha, hewa hubadilika na kuwa safi na arufu yake hunifanya nijisikie kama dunia imepata pumziko jipya ni arufu inayotuliza akili na kuondoa msongo wa mawazo Arufu ya mvua pia unikumbusha siku za utotoni na kumbuka tulivokuwa tukucheza nje mvua ndogo ilipoanza kunyesha tukimbia ndani tukicheka na kusikiliza sauti za matonye ya mvua yakigonga paa alufu hiyo hunirudisha kwenye nyakati za fulaa, zisizo na wasiwasi mwingi sababu nyingine unonifanya nipende alufu hiyo ni kwamba inashiria mwanzo mpya Baada ya mvua mazingila uwa mabichi mimea huwa na uhai mpya na hewa huwa safi zaidi Hii hunipa matumaini na kunikumbusha kuwa Baada ya changamoto daima kuna mwanzo mpya hata hivo Napenda pia alufu nyingine kama alufu ya kahawa, ya moto, ya asubui Arufu ya chakula kinapopikwa nyumbani au alufu ya maua Alufu hizi hunifanya nijisikie nipo nyumbani nipo mahali salama na mwenye furaha Lakini kati ya zote arufu ya mvua ina nafasi ya pekee, moyoni, mwangu Kupitia arufu ninayoipenda nimejifunza kuwa maisha yana uzuri katika mambo madogo hakuna Arufu ni kitu ambacho mara nyingi hatukitambui Lakini kinauwezo mkubwa wakubadilisha hisia zetu Inatufundisha kutasmini mazingila na kila tukio dogo la kila siku Kwa ujumla, alufu ninayoipenda zaidi ni alufu ya mvua Kwa sababu, inanipa utulivu kumbukumbu nzuri na matumaini mapya ni alufu isionekana, lakini yenye nguvu kubwa sana katika maisha yangu Kwa kumalizia ningependa kusema kwamba, arufu tunayopenda ni sehemu ya utambulisho wetu Zinatuonyesha tulikotoka, tunachopitia na tunachokithamini na kwa upande wangu, harufu ya mvua inaendelea kuwa chanzo, cha amani na furaha moyoni.

Katika dunia sasa, barua pepe imekua sehemu muhimu sana ya mawasiliano. Tunaipata katika kazi, shule, biashara na hata maisha binafsi. Swala linalohusu unangoja barua pepe maraa ngapi kwa siku linaweza konekana rahisi. Lakini linaonesha sana jinsi tunavyoitegemea teknolojia katika maisha yetu ya kila siku swala la unangoja barua pepe maraa ngapi kwa siku linaweza kuonekana ni rahisi Lakini linaonesha jinsi tunavyoitegemea teknolojia katika maisha yetu ya kila siku Kwa upande wangu napenda kuangalia barua pepe angalau maraa moja au maraa mbili kwa siku Lakini kuna siku ambapo najikuta nikibadilisha mipangilio iIi kulingana na maihitaji kwa mfano siku ambazo nina kazi nyingi za mtandao au ratiba mbalimbali Sinazohitaji wasiliano y haraka najikuta nikiangalia barua pepe mara nyingi zaidi ili kuhakikisha kuwa siachwi na jambo lolote muhimu Kwanza napenda kuangalia barua pepe asubuhi mara baada ya kuamka au kuanza kazi ili nani saidia kwanza siku yangu kwa mpangilio mzuri Napata taarifa muhimu kama vile ujumbe kutoka kwa kiongozi wa kazi au hata kwa nafiki kupitia barua pepe najua nini kinahitaji kibao mbele na hivyo kupanga muda wangu vyema. Pili napenda kuchukua muda maalumu kwa kuangalia barua pepe. Wakati wa kuzingatia kazi ninazofanya kwa wakati huo Kwa kufanya hivyo najifunza uzibiti wa muda na nizamu ya kidigitali Badala ya kuangalia barua pepe kila dakika na kupoteza muda mwingi Zaidi ya hapo najua kuwa barua pepe ni njia ya mawasiliano yenye umujimu mkuu Maraa nyingi zinakuwa na taarifa za kazi, taarifa rasmi au muongozo muhimu. Hivyo kuziangalia mara kwa mara, kunanisaidia, kuepuka matatizo na kuhakikisha kuwa, kila jambo linapewa kibao mbele. Hata hivyo najua pia kuwa kuangalia barua pepe, maraa nyingi sana kunaweza kusababisha msongo wa mawazo. Kutokea kwenye simu au kompyuta Kila mara kunapelekea uchovu wa akili na kupoteza muda Kwa hiyo nimejifunza kuweka muda maalumu wa kuangalia barua pepe na siyo tu kuzingatia kila taarifa maraa moja Kwa ujumla kuangalia barua pepe maraa moja au maraa mbili kwa siku kunanisaidia kuboresha ufanisi wa kazi kusibiti muda na kupunguza msongo wa mawazo Kwa kutumia teknolojia kwa busala inaweza kufanya mawasiliano kwa ufanisi bila kuadhiri kazi yangu au maisha yangu.